Chakula ambacho nakula mara nyingi mchana, natumia, napenda sana kula ugali, mboga za majani, maziwa ya mgando, dagaa. Hizo ndo, hicho ndo chakula ambacho napenda kula. Napenda kula ugali, ambao na mboga za majani, pembeni, maziwa ya mgando, pamoja na dagaa kidogo. Na maji ya kunywa.

Mazoezi, nafanya mazoezi. Kwa siku, nafanya mazoezi. Mala mbiri, nafanya mazoezi asubuhi, nafanya mazoezi na jioni. Na mazoezi nayofanya, mimi, asubuhi, napiga push-up, napiga push-upu, mia, kabla sijaenda kazini. Nikiludi, jioni, natumia muda mwingi kucheza, mpila. Kwa io mazoezi nayoyafanya, mimi, ni mazoezi ya aina iyo. Napiga push-up asubuhi, push-up, mia, jioni, nacheza, mpira, mpira wa miguu. Kwa wiki pia nafanya mazoezi mala mbili kama ambavo nimesema. Nafanya asubui kabla ya kuenda kazini nafanya pia na jioni. Na asubui napiga pushap jioni naucheza mpila. Asubui na jioni muda ambao natumia kufanya mazoezi. Kwa hiyo nikifanya mazoezi najisikia vizuri. Nasikia mwili mzima mwepesi na mchangamfu. Na nakua sawa kiakili na kimwili kwa ajili ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Na baada ya siku ndefu, huwa natumia muda wa kupumzika, ni kweli, napata nafasi ya kupumzika, na napumzika, mara nyingi nikishatoka kazini, muda ya jioni, narudi nyumbani, napumzika. Natumia muda mwingi, kujipumzisha kitandani, kulala, na kusoma vitabu mbali mbali. Kwa hiyo, napata muda wa kupumzika, mara nyingi, nyumbani, baada ya kutoka katika majukumu yangu ya kazi, kazini.

Kabla kulala usiku kwanza napata muda wa kwenda bafuni naoga, then nakula chakula mapema kabisa maana huwa natumia muda wa kulala mapema kidogo kwa hiyo naoga na uweka mwili vizuri nakula chakula nafanya maombi ibada ndipo naweza kulala.

Ni sahihi kabisa, nina hifadhi kitu cha thamani nyumbani kwangu, ambako ninaishi, kwa sababu ni kitu pekee ambacho nakidhamini na kina gharama kubwa, kwa hiyo nina ki hifadhii nyumbani kwangu. Nina Macbook yangu Pro, computer hii ni ya waka elfu mbili na ishirini, ni kitu changu pekee cha dhamani ambacho nanicho na nakihifadhi nyumbani kwangu.

Kwa siku, kwanzia asubui mbaka jioni nakunyo maji lita tatu. Na kunyo maji lita moja asubui kabla sijafanya shuguli zingine. Pia, wakati wa mchana nakunyo lita moja nikiwa sana katika mazingila ya kazi. Lakini pia nikirudi nyumbani jioni kwanzia saa kumi na moja mbaka saa kumi na mbili na kunyo lita nyingine ya maji. Kwa hiyo, kwa ziku nakunyo lita tatu za maji. Tatu kamiri za maji.